Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kutumia nenosiri, imara na tofoti kwa akaunti zangu Pia usasisha vifaa na programu mara kwa mara ili kuziba mianya ya usalama Waipuka kubofya viongo vizisho jilikana na huwa makini napo shiriki tarifa binafsi mtandaoni kutumia uthibitisho wa hatuwa mbili na programu za usalama unisaidia kwa ungeza ulinzi na kupunguza hatari.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea kwenye shughuli za usafi, kusaidia vijana kupitia ushauri na mafunzo na kushiriki mikutano ya maendeleo Pia nachangia miradi ya kijamii kusaidia wanayohitaji na kushirikiana na viongozi wa eneo kuboresha usalama, elimu na afya mawasiliano, ushirikiano, na uwajibikaji huongoza mchango wangu kila siku. Ninaheshimu maadili ninajifunza na ninahamasisha amani, usawa, na maendeleo endelevu kwa vizazi vijavyo vyote.

Ninapenda hali ya hewa yenye joto la wastani, upepo mwanana na anga lenye mawingu mepesi. Asubui huwa baridi kiasi, mchana siokali na jioni utuliza mawazo. Hali hi hunifanya nifanya kazi kwa umakini, nifurahie matembezi, nisome na kuwasiliana vizuri na watu bila kuchoka haraka. Pia hunipa usingizi mzuri, afya njema, hali ya ubunifu na utulivu wa kihisia kila siku bila mzongo.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa mazungumzo ya wazi, kuchekwa na kubadilisha na mawazo. Mara nyingi, tunatembea kunywa kahawa au chai na kushiriki michezo. Pia tunapenda kusikiliza muziki, kutazama filamu na kupanga mipango ya badaye. Ushirikiano huu hunipa furaha msaada wa kihisia na kunijenga kijamii.

Napendelea mfumo wa simu wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia. Unakubadlika kulingana na maitaji yangu na una programu nyingi. Android uniruhusu kubadilisha mipangelio kutumia simu za bei tofauti na kupata huduma nyingi muhimu. Pia unaendana vizuri na programu za kazi, mawasiliano na burudani. Hivyo hunifanya niwe na uzoefu mzuri wa kila siku.

Nasaidia jamii yangu kwa kujitolea kwenye shughuli za maendeleo kama usafi wa mazingira na upandaji miti. Pia nashiriki kutoa ushauri kwa vijana kusaidia wahitaji na kushiriki michango ya kijamii. Kupitia ushirikiano na mawasiliano mazuri na changia amani, umoja na maendeleo endelevu. Huku nikihama sisha wajibikaji maadili mema na mumushikamano miongoni mwa wana jamii kila siku kwa vitendo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunipa burudani na kunisaidia kufikiria kwa kina. Michezo kama drafti, sataranji, hunifundisha mkakati, subira na maamuzi. Kucheza na marafiki huimarisha mausiano, huleta vicheko na husaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi au masomo. Pia hunifanya nijifunze kushinda na kushinda kwa heshima na furaha.

Ninapo furaha kuwa nyumbani na penda kupumzika kwa kusikiliza muziki au kusoma kitabu. Pia hutazama filamu, kufanya mazoezi mepesi au kupika chakula ni nacho kipenda. Wakati mwingine kupanga mipango yangu, kusafisha mazingira na kuzungumza na familia. Nyumbani hunipa utulivu, faraja na nafasi ya kujitafakari, kujijenga upya na kufurahia muda wangu binafsi kwa amani.